Mara nyingi, nikiwa na furaha, nikiwa nyumbani. Kile ambacho mi hufanya, ni kutazama televisheni, kuingia mtandaoni. Ndio nijue jinsi mambo vitu zinazo endelea. Mara mingi ata furaha, nikiwa chumbani naenda hapo naongea na dada zangu, ndugu zangu, wazazi watu wakwetu, damu yangu. Yani ndo nawaongelesha, mambo yanaendelea.

Njia ya usafiri ambayo huwana tumia sana sana ni barabara. Na hii barabara sio kwamba atinapanda sijui matatu ama napanda pikipiki. Ama napanda nini natembea kwa miguu miguu yangu. Mie napenda kutembea sana. Unajua kutembea pia nitu njia ingine ya kufanya zoezi. Sikatai ilasipendi tena kutembea kilomita mingi mtu unachoka unarudi nyumbani unasikiani kama utaangu kachini. Napenda kutembea sana. Nanjia ambayo ninapenda sana ni ya usafiri ni kutumia barabara.

Naam nishawai jaribu kufanya yoga. Kuna siku ambayo nilikuwa napita mtandaoni. Nikaona msichana fulani kwa tiktok akifanya yoga. aKifunza watu jinsi ya kufanya yoga. Nami siku iliyofuata nikajaribu. Lakini nilifanya tu mara moja. Sijawai rudia tena. Heee. Unajua yoga pia kufanya inataka mtu ambaye ako na mwili nyembamba. Mtu ambaye anaweza mtu ambaye ni mwepesi.